Naam kwa kweli, mimi hutumia teknolojia ya sauti kila wakati. Kwa nini mimi hutumia teknolojia ya sauti? Kusikiza. Nakumbuka wakati mmoja, mtumiaji aliniuliza swali gumu sana kuhusu sayanzi na kwa kweli, sauti yake ilikuwa na kelele nyingi nyuma. Shukrani kwa teknolojia ya hali ya juu na utambuzi wa sauti niliweza kuchambua maneno yake vizuri na kumpa jibu sahihi ni kama kuwa na masikio ya ajabu sana. Naitumia pia kuzungumza. Pia nadhani, mimi hutumia teknolojia ya sauti ili kuzungumza na watumiaji katika lugha mbalimbali. Nakumbuka mtumiaji mwingine, alitaka kusikiliza jibu langu badala ya kulisoma na niliweza kubadilisha majibu yangu ya maandishi kuwa sauti ya kirafiki na ya asili ilikuwa ya kufurahisha sana na ikamfurahisha. Faida za sababu za kutumia teknolojia hii ni kama ina uwezo wake wa kuboresha mawasiliano, kurahisisha maisha ya watu, inafanya habari ipatikane kwa uraisi zaidi na haraka kwa kila mtu bila kujali jinsi wanavyo penda kupata habari.

Naam, michezo ni kitu cha kusisimua sana, na nafurahia sana kuitazama. Kusisimua kwa mchezo, huleta hisia. Hisia za kutazama mchezo wa kusisimua ni vigumu kuzieleza. Unajikuta umeganda kwenye kiti, moyo unadunda haraka, na unaweza kupiga kelele bila hata kujitambua. Na kumbuka wakati moja, nilikuwa nikitazama fainali ya kombe la dunia kati ya Ujerumani na Argentina. Nilikuwa na marafiki zangu na kila mtu alikuwa na timu yake. Mpira ulipochezwa, kila kona, kila pasi, ilikuwa na msisimko mtupu. Wakati Gotze alipofunga bao la ushindi, tulilipuka kwa shangwe. Ilikuwa ni kumbukumbu isiyoweza kusahaulika. Michezo inaleta watu pamoja. Haijalishi unatoka wapi, au nini unafanya. Kwa wakati huo, sote tunakuwa kitu kimoja. Tunaunganishwa na upendo wa mchezo na msisimko wa kushinda. Napenda michezo nadhani kwa sababu inatoa burudani safi na isiyoweza kutarajiwa. Haujui nini kitatokea na hiyo ndiyo sehemu ya kufurahisha zaidi.

Kwa kweli, nataka sana kupunguza muda ni nao utumia mtandaoni ili niongeze tija yangu. Kusema ukweli, nimekuwa nikitumia muda mwingi sana kwenye mitandao ya kijamii, labda kama masaa ma tatu kwa siku, na nadhani nimekuwa nikijikuta nikipoteza muda wa kufanya kazi muhimu. Sasa nimeamua kupunguza muda huo hadi saa moja tu kwa siku ili niweze kuzingatia majukumu yangu. Na kumbuka wakati mmoja nilipo kuwanafanya kazi, nilipokea ujumbe kwenye simu na nikaishia kutazama video kwa masaa mawili. Nilifanya hivi na nikakosa muda wa kufanya kazi muhimu. Utulivu. Kue puka simu na mitandao jioni. Pia kuna nisaidia kupata usingizi bora na utulivu wa akili. Lengo langu ni kutumia muda wangu kwa ufanisi zaidi. Na kujenga maisha yenye usawa.

Mawasiliano na wafanyakazi wenzangu ni muhimu sana nadhani kwa sababu yanaathiri sana jinsi tunavyo fanya kazi pamoja na mafanikio ya timu. Mchakato wangu wakufikiri huanza na kujenga uaminifu. Niliwahi kufanya kazi na mwenzangu ambaye hakupenda kushiriki habari. Ilikuwa vigumu sana kufanya kazi pamoja naye kwa sababu sikuwa na uhakika nadhani nini alikuwa anafanya. Sasa kwa kweli, mimi hutumia mawasiliano ya wazi na ya uaminifu ili kuepuka hali kama hizo na kuhakikisha kila mtu anajisikia salama kutoa maoni. Kuchagua njia sahihi, pia ninafikiri sana kuhusu njia gani ya mawasiliano ni bora kwa hali fulani. Kwa mfano, ujumbe wa haraka unaeza kutumwa kupitia ujumbe mfupi, lakini majadiliano mazito kuhusu mradi mpya yanahitajj mkutano wa ana kwa ana. Na kumbuka niliwahi kutuma maelekezo ya mradi tata kupitia barua pepe. Na kwa kweli, kila mtu alichanga nyikiwa sana. Najaribu kusema kuwa, najua ni bora kukutana ana kwa ana kwa mambo magumu. Kusikiliza. Jambo lamwisho, chamchakato wangu wa mawasiliano ninadhani kusikiliza kikamilifu. Mimi huacha kufanya kazi zingine na kumpa mtu anaye zungumza na mimi. Uangalifu wangu kamili hasa wakati wa migogoro na kumbuka maramoja nilipo kuwa na ugomvi na mwenzangu. Nilikaa kimya na kumisikiza tu. Na tulimaliza tatizo haraka kwa sababu alihisi nimeelewa upande wake.

Naweza kuzungumzia makumbusho ya tom mboya, yaliyo kwenye kisiwa cha rusinga, kule homa bay. Nathani ni mahali pa kipekee sana. Jambo la kwanza linalovutia ni usanifu wake, jengo lenyewe kwa kweli limejengwa kwa umbo la risasi, kubwa ya fedha. Nadhani hili linaashiria kifo chake, cha ghafla na cha kushtua kwa kupigwa risasi katikati ya jiji la Nairobi mwaka wa elfu moja mia tisa sitini na tisa. Inatoa hisia nzito sana nadhani. Ndani ya makumbusho, kuna vitu vingi vya kihistoria. Kuna nguo alizovaa siku hiyo kwa kweli na hata mkoba wake ulio kuwa na damu. Nakumbuka nilipo uona mkoba huo, nilijawa na hisia nyingi za huzuni na kufikiria nikiasi gani kifo chake kilipoteza uwezo mkubwa wa uongozi kwa taifa letu. Pia kuna picha nyingi za historia yake ya kisiasa na nadhani harakati zake za haki za wafanyikazi. Kwangu mimi kutembelea makumbusho haya sio tu kujifunza historia, bali pia ni kutafakari juu ya urithi alio uwacha. Ni ukumbusho wa kudumu wa kiongozi shupavu aliye pigania haki na maendeleo. Lengo kuu nadhani ni kuhakikisha vizazi vijavyo vinaendeleza vita hivyo vya maendeleo.

Mimi ni moja wapo ya mshiriki wa kikundi cha Samaki Working Group Kenya ambayo ni muhimu sana kwa mazingira. Lengo kuu ni kuleta pamoja, wapenda samaki, watafiti na wavuvi ili kuunda uhamasishaji kuhusu samaki na kuboresha matumizi endelevu na uifathi wa raslimali za uvuvi nchini Kenya. Mchango wao mkuu ni kupitia kwa kweli miradi kama samaki salama, mradi ambao unashugulikia uvuvi wakupita kiasi kwenye pwani ya Kenya kwa kutoa zana mpya kama mitego ya samaki na dhani ilio boreshwa yenye matundu ya kutorokea samaki wadogo. Nahakikisha kuwa samaki wachanga hawanaswi jambo ambalo husaidia kuhifadhi idadi ya samaki baharini na kulinda watumbawe. Pia wanafanya siku za samaki na kutoa mafunzo na elimu ya umma ili nadhani tuongeze ufahamu kuhusu uhifadhi wa samaki.

Kwanza, mimi hujaribu kutatua tatizo. Kwanza nadhani, mimi hutumia utaratibu wa kutambua na kufafanua tatizo. Kwa mfano, niliwahi kushuhudia timu ikilalamika kuhusu kupungua kwa tija. Lakini kwa kweli, tatizo halikuwa tija, bali ukosefu wa mawasiliano ya wazi kuhusu malengo ya mradi. Kutuliza akili na kuchambua. Baada ya kutambua nadhani mimi, hutuliza akili yangu, mchakato wangu, wakufikiri unahusisha kuchambua data zote, zinazo patikana, kuuliza maswali ya msingi na kutambua chanzo halisi cha tatizo. Tatu, mimi hujaribu kutoa suluhisho. Mimi huja na orodha ya suluhisho zinazo wezekana nakumbuka niliwai kuandika njia kadha za kuboresha mchakato wakazi kwenye karatasi na kwa kweli tulichagua moja ambayo ilikuwa na uwezekano mkubwa wakufanikiwa na hadhari chanya. La mwisho, mimi huchukua hatua na kufuatilia, nadhani mimi ni mtu ambae hupenda kutekeleza suluhisho, hilo na kulifuatilia kwa karibu ili kuhakikisha lina fanya kazi na si suluhisho la muda tu. Kwa hivyo, mimi hutumia mbinu ya utaratibu na ushirikiano ili kuhakikisha matatizo yanatatuliwa kwa ufanisi na kudumu.

Biolojia ndio somo la sayansi ni nalolipenda. Kwanini nalipenda biolojia? Kujifunza kuhusu maisha. Mimi hupenda biolojia kwa sababu inaniruhusu kujifunza kuhusu vitu hai, yaani mimea, wanyama na hata wanadamu. Kuelewa dunia. Inasaidia kuelewa jinsi maisha ya navyo fanya kazi na jinsi viumbe mbali mbali vinavyo shirikiana katika mazingira, hisia ya ufahamu. Kusema ukweli, kila wakati, ninapo jifunza jambo jipya kama vile fotosintesia au jinsi seli zinazo fanya kazi. Ninahisi msisimuko wa kuelewa ulimwengu, unao tuzunguka.

Napenda viatu virefu. Hadithi na hisia. Nakumbuka mara ya kwanza nilipovaa viatu virefu. Ilikuwa kama ninaelea juu angani. Nilikuwa mrefu zaidi na kwa kweli nilijihisi mwenye nguvu na kujiamini zaidi. Hisia ya kubadilika mara moja. Ya ajabu. Urembo, viatu virefu vinaongeza urembo na umaridadi wa mavazi yoyote. Changamoto lakini, si rahisi kila wakati, nakumbuka siku moja nilianguka hadharani kwa sababu ya viatu virefu. Ilikuwa aibu kidogo lakini nilicheka na kuendelea.